Kusaidia watoto yatima wanaoishi katika mazingira magumu, kusaidia watoto wa mitaani, kusaidia familia ambazo wazazi wote wawili wapo. Lakini hali ya uchumi ni mbaya, wanashindwa kukidhi maitaji yao ya msingi, wanashindwa kuhudumia watoto. Kwa hiyo ninapupata na fasi ya kuwasaidia huwa na wasaidia. Kikubwa tu mungu atuezeshe, atupe uzima.

Kabla ya kulala namshukuru mungu, wa kuniwezesha kufika mpaka jioni, lakini pia namshukuru mungu kwa ajili ya kazi yangu, namshukuru mungu kwa ajili ya watoto wangu, napata nafasi nzuri, ya kusoma bibilia, baada ya hapo ninalala.

Napenda sana pepsi ya baridi, ninapokunywa najisikia raha, najisikia faraja, lakini napendelea kunywa nyakati za joto. Kwa kipindi hichi ambacho kuna baridi, huwa situmii kabisa vinywaji baridi, zaidi ya maji ya kunywa basi. Lakini siwezi kutumia kinywaji cha baridi ambacho kimekaa kwenye fridge. Kwa kipindi hiki cha baridi, huwa natumia maji ya kunywa tu.

Hapana sijawahi, mimi mazoezi ambayo huwa nafanya ni kurukaruka, kukimbia, kutembea. Ndio mazoezi ambayo nafanya. Yoga sijawahi kufanya na siwezi kuifanya. Huwa naona tu mitandaoni watu wakifanya lakini nikijaribu kufanya inanishinda. Kwa hiyo yoga sijawahi kufanya.

Napendelea sana joto. Baridi inaumiza kwa mazingira mbalimbali. Napenda sana kukiwa na kihali fulani hivi cha ujoto. Japo kuwa sipendi joto kali lakini sipendi baridi kabisa. Kwa mfano kama sasahivi hali ya hewa ni ya baridi. Lazima nivae makoti, nivae sweta zito. Ndo niweze kuishi vizuri.

Kwangu ni jinsi ya kuongea na wateja, kutabasamu, mteja anapofika eneo la biashara, lakini kumisikiliza kwa umakini na kuelewa nini anataka. Hicho ndio kitu cha muhimu sana na kujua jinsi gani ya kumjibu. Hata kama kitu ambacho hamekuuliza, huja kielewa inatakiwa uulize kwa lugha nzuri. Kwa hiyo stadi ya muhimu sana kwangu, ni lugha pamoja na tabasamu.

Nalipenda sana somo la kiswahili. Kwa sababu ilikuwa ndiyo somo jepesi, sana kulielewa. Kuliko masomo mengine yote. Kwa hiyo kiswahili, hata ufaulu wangu ulikuwa ni mzuri sana katika somo la kiswahili. Nalipenda kiswahili, mpaka leo napenda kiswahili. Kuliko kitu kingine chochote. Kiswahili ni namba moja.

Mfumo wa simu labda sijaelewa swali, kwamba napendelea mfumo gani wa simu, hapo sijaelewa vizuri. Lakini kama simu katika upigaji, napenda kupiga kwa kawaida, kwa kutumia, kifurushi cha cheka au ya kwako tu, hivyo ndio napenda kupiga, na kutuma SMS, napenda sana pia. Kwa hiyo napenda mara nyingi, kutuma SMS, lakini kama nina jambo la haraka, napenda kupiga simu moja kwa moja.